Mafanikio binafsi ambayo na ya thamini kazini ni namna ambavyo napokea sifa juu ya utendaji bora wa kazi na vile ambavyo sifa zangu zinaweza kutapaka na watu kuja kwa wingi kazini. Hayo ni mafanikio ambayo na ya thamini sana napokua kazini. Lakini pia pale ambako naweza kuzalisha kitu kizuri na mtu akapenda kusabu kufanya kitu kizuli na kikawa ni mafanikio makubwa sana ambayo na napata ukiwa kazini. Hivyo pia nafurahia ya hali hiyo.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni Michael Jordan ambaye kwa sasa alishafariki dunia, lakini histori yake ni kubwa ambayo mimi naifahamu. Tangu nikiwa mdogo ni mchezaji ambaye ametangazwa kwenye vitu vingi kama mavazi, viatu na vitu vingine. Napenda vile ambavyo alikuwa anacheza, kikapu kwa uweledi na hata kujipatia umaarufu mkubwa na kuwa mkubwa kidunia jitihada zake zimenifundisha namna ya kupambania kila kitu ambacho mtu unaweza ukawa unakiamini kama sehemu ya ndoto ama kipaji chako. Kwa hiyo Michael Jordan ndo mchezaji kikapu bora ambaye mimi nina mkubali na wakati ambao nilikuwa namuona akicheza, sijawahi kuona mchezo wake wa wazi, lakini huwa naona video zake ambazo alikuwa akicheza kwenye mitandao tofauti tofauti na mara nyingi huwa nilikuwa nikimfuatilia kwa sababu namkubali.

Sera ya kampuni ambayo mimi naona ni muhimu ni sera inayoangazia mafanikio hasa kwenye maswala ya masoko. Kampuni inapoleta sera ya mafanikio ya kimasoko, inapoleta sera ya kuhimiza utendaji wa kupata masoko kwa sababu kitu pekea ambacho makampuni uwa yananufaika na wafanya kazi wake ambacho uwa wanakifuraiya ni kuona kampuni inaweza kupata faida kwenye upande wa masoko. Watu kuifwata kampuni, ndio masoko yenyewe, na kufanya nao biashara, either mipango, mikakati juu ya jambo ambalo linafanyika katika kampuni hiyo. Kwa hiyo sera ya uimarishaji wa masoko Sera ya mafanikio kimasoko ni sera ambayo naipenda, na ni sera muhimu kabisa kikampuni.

Mahali ambapo napenda kuwa ni mahali penye hali ya utulivu, mahali penye mandhari ya asili, miti, upepo mzuri, napenda kuwa mandhari za namna hiyo. Na ni kitu ambacho natamani, siku moja niweza kuishi katika mandhari kama hizo, hakika sitakuwa na kitu kingine ambacho nitakiitaji zaidi ya mazingila yenye mandhari kama hayo. Kwa sababu vitu vingine vyote tunavipambania lakini maeneo ya mtu kuwepo mara nyingi inakuwaga changamoto kukutana nayo Unaweza ukawa una kila kitu lakini ukawa katika maeneo ambayo wewe hayakuvutii wala hayakufuraishi Kwa ivo mandhari tulivu yenye ni watu asili ni mandhalri ambayo mimi nayapenda.

Ndiyo, naweka picha zangu mtandaoni. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye nafanya kazi zangu kimitandao. Hivyo watu wanaponifatilia, huwa natamani kuona namna ambavyo nabadilika. Na kwa sababu nami nabadilika, sipendi kuonekana na mwonekano ambao umechoka, mwonekano wakizamani, ikiwa watu wengine wanamionekano mapya. Kuwa wanapokua na mwanekano mpya basi wanatumia picha zangu Napiga picha naweka mtandaoni ili watu waone vile ambavyo nilivyo na hata wanapokuja kutana na mimi kwa sababu ya kazi Basi waone mtu huyo nafanania hivi kwa sababu mwonekano ni kitu ambacho kinaongeza sana thamani hasa katika utendaji.

Wakati wa mpumziko kazini, huwa natulia, kisha napenda kuwasiliana na watu wangu ambao na kuwa nimewaweka pembeni wakati na wajibika na majukumu ya kazi. Huwa ninapokuwa nimepumzika kazini, huwa napenda kuwasiliana nao na kujua vile ambavyo walikuwa wanatariji kuniambia au vile ambavyo nilikuwa nataraji kuvisikia Lakini pia huwa natumia muda huo kuvuta kumbukumbu ya vitu ambavyo nimevisahau katika utekelezaji ili ninaporudi katika kazi baada ya mpumziko kuisha niweze kuvifanya kwa ufasaha.

Napenda kitanda kigumu kwa sababu ya kufanya mwili kuwa na nguvu, mwili kuwa na afya, mwili kutokuwa na uzembe wa kuhifadhi mafuta sana sana. Hivyo kitanda kigumu napokwa nimelala mwili wangu huwa unanyooka na unapata namna hali ya mazoea ya kuhimili kila ina ya uzembe ambao unaoingia ndani ya mwili. Kitanda kigumu napenda zaidi kuliko kilaini.

Kitu kipya ambacho ningependa kujifunza ni namna ya kujua, kuzungumza na wanyama. Ni kitu kigumu sana lakini hiyo ni ndoto yangu ambayo natamani kuitimiza siku moja. Iko namna ya kuongea na wanyama na si wanyama wote, bali wapo wale wanyama ambayo wanatabia ya kueleweka na mwanadamu. Hivyo natamani kuwa na kujifunza namna ya kuzungumza na wanyama kuwaelewa katika lugha ya ishara.

Namna ambavyo nasherehekea siku yangu kuzaliwa ni pamoja na kuandaa sherehe, kununua keki na kukata keki, kisha watu wakala, lakini pia hua na penda kupokea zawadi kwa sababu siku yangu ya kuzaliwa ni siku ambayo watu wengi huwa wanapenda kunipa zawadi, kusherehekea, kucheza muziki na mimi, kunisapoti, mwanzo wa siku mpaka mwisho wa siku lakini huwa napenda kuitumia siku hiyo, kusherehekea na familia yangu, wazazi, ndugu jamaa marafiki na kuwapa shukrani na huwa naionaga siku muhimu sana kwangu hivo sherehe yangu ya kuzaliwa huwa naisherehekea kwa mtindo huo.

Ndiyo nafanya kazi na ushirikiano kwa wengine. Majukumu yangu yana idara nyingi. Isipokuwa mimi idara yangu inanihitaji mimi peke yangu na idara zingine zina wahitaji wengine. Lakini kwa sababu tunafanya kazi kwenye ofisi moja huwa tunashirikiana kwenye kuhakikisha kwamba napomaliza kazi yangu ninahamia kwa mwingine kwa sababu kazi yangu napoizalisha na kuimaliza huwa inahitaji hatua nyingine ya utendaji. Kwa hiyo mimi napomaliza jukumu langu kwa upande wangu, huwa nasambaza kwa wengine, tunashirikiana kwa namna hiyo.

Namna ambavyo unandaa ripoti za kazi ni kukusanya taarifa zote za utendaji uliotendeka kwa siku au wiki. Pamoja na kuwakikisha naweka orodha ya watu wote waliokuwepo kazini na kuhudhuria na kufanya kazi zao kwa ustadi. Wale waliomaliza na wale wasiomaliza. Huwa natenganisha kuandika taarifa zilizokamilika na tarifa zisizokamilika. Endapo kama kuna changamoto pia huwa naiorodhesha changamoto. Na kama kuna mipangilio ya jambo flani kuisha wakati flani huwa naiandika hio taarifa. Hivyo ndivyo ambavyo huwa naanda na repoti za kazini.

Nafanya mazoezi ya muiri malambiri kwa siku, yani nafanya mazoezi ya muiri ya asubuhi napokuwa nimetoka kwamuka kabla ya kuoga na kuenda kazini, pia jioni napokuwa nimerudi nyumbani huwa nafanya mazoezi kisha naoga na kupumzisha muiri kwa hiyo nafanya mazoezi ya muiri malambiri kwa siku.

Kazi ninayothamini zaidi ni kazi yangu ya uandahaji wa muziki. Ni kazi ambao ni naethamini zaidi na ni kazi ambayo naipenda. Kwangu nimeipa kipaumbele kazi ya uandaaji wa muziki. Kwa sababu ndio ya thamani na ndio kazi na inayonipatia thamani. Hata kwa watu ninaokutana nao. Wanaoninufaisha kimaisha. Hivyo kazi ya muziki ninaithamini zaidi.